Ndio, nimeshawai kufanya kazi ya kujitolea katika kituo cha kulelea watoto yatima ambapo nilitumia muda wangu kufundisha masomo ya msingi na kusaidia katika usafi wa mazingira. Uzoefu huo ulinifunza umuhimu wa kutoa huduma kwa jamii bila kutarajia malipo na ulinipa fursa ya kuona jinsi mchango mdogo wa muda na nguvu inavyoweza kuleta tabasamu na mabadiliko chanya kwenye maisha ya watoto wenye hitaji. Pia, nilijitolea kwenye kampeni za mazingira zilizolenga kupanda mti na kuelimisha wakaazi wa mtaani, kuhusu, tanzaji, wa taka kazi hili linijengea uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano na watu wenye asili tofauti tofauti na kuimarisha hisia yangu ya kuwajibikishaji kwa ulimwengu tunamoishi kujitolea kumenijenga kuwa mtu mwenye huruma, subira na kuelewa changamoto zinazokabiliana na watu mbalimbali katika jamii yetu.